Naam napenda kujifunza historia. Kwa sababu ni kupitia historia ambapo tunajua ama tunandalea kujifunza ya liopita na kujenga msingi thabiti wa kutatua changamoto ambazo zina kuja badaaye. Na pia hii unisaidia kujenga misingi ya kujiimarisha na kujiepusha na mambo ambayo ya naweza kutuharibia. Ama mambo ambayo ya naweza kuharibu maisha yetu ya kibaadaye kwa kutumia historia kama kurunzi ya badaaye.

Naam, ujuzi ambao ningependa kujifunza ni ujuzi wa tarakilishi na huduma za kimitandao. Sijaweza kujaribu hapo awali kwa sababu sijakuwa na muda wa kutosha. Naupenda, ujuzi wa kimitandao ni muhimu kwa sababu baadhi ya kazi mingi zinaonyeshwa ama maonyesho mingi huja kwa njia ya kimitandao na kiteknolojia ya kisasa hivyo unapata ni muhimu zaidi kujifunza kazi ya kidijitali. Na wakati mzuri ya kujifunza ni labda wakati wa likizo wakati niko wakati niko ama wakati wa ziada baada ya kukamilisha kazi ama rasmi ya shughuli zangu za kila siku.

Naam, katika kupokea maoni ya wengine. Kwanza ni kuwashukuru kwa maoni yao yawe ni maoni ambayo yanaoana ama yanakubaliana ama kulingangana na yale yangu au ni maoni pinzani, iwapo ni maoni yanyooana na yale yangu. Basi nawashukuru kwa kutoa maoni kama kwa kukua na uwezo wa kufikiria. Kama mimi ama kwa kiwango sawa iwapo ni maoni pinzani yote ni sawa na na kwanza, jambo la kwanza ni kuwashukuru sana kukuchukua muda wao na kukutolea kwa kutoa maoni yao. Na iwapo maoni yangu, yao kuna yao yanakinzana. Basi hutoa na kuonyesha ni kutoa ama na kueleza sababu zangu za kutokubaliana na maoni yao. Na tunajadili ya tunaona ni nani. Ni maoni ipi bora zaidi kuliko ya wengine. Mbona maoni yangu yanakinzana na yao. Na mbona yao yanakinzana na yangu. Kujadili kuona uzito uko wapi ni ya maoni ipi yaliyo bora zaidi yangu ama mayao. Tunapopata maoni yao ni bora zaidi kuliko yangu yanakua chaguo bora. Na wakati maoni yangu yanakuwa bora kuliko yao So tunakumbaliana kwa kauli moja kuwa hiyo ndiyo jibu ama ndiyo maoni ya mwafaka zaidi.

Naam unapotaka kustarehe. Jambo la kwanza kabisa ni kupumzika. Na kupumzika unapata maji. Unapata kinywaji bora. Na kinywaji pale kinaeza kuwa ni kinywaji cha aiina kadha wa kadha naeza kuwa ni maziwa inaeza kuwa ni soda inaeza kuwa ni pombe hivi ni vinywaji ambavyo vina tumika kustarehe ama kama vyanzo vya burudani. Na wakati wakujistarehe ni wakati wa mtu kupumzika na labda kuingia katika shughuli zake za ziada. Wakati wastarehe pia uweza kujistarehe kama vile za mapenzi. Na pia unaeza kuwalika wengine kuja hili kuingilia kuwa pamoja nasi katika sherehizo. Na tunasherekea tu pamoja na ili tunakuwa wakati muda wa kupumzika baada ya shughuli za siku kutu ya kazi. Naam wakati wa starehe huwa ni wakati ambapo ni baada ya shuguli rasmi za kazi hivo ndo huwa muda mzuri zaidi wakupumzika.

Naam mimi napenda kuandika kwa kompyuta kwa sababu tunapoandika kwa kompyuta makala yake huwa ni rahisi kukumbuka kwa sababu makala yake huwa ni yanaweza kupatikana kwa muda mfupi. Iwezekanavyo hivyo huwa ni rahisi kuyakumbuka na pia kusambaza kwa wengine. Pia huwa ni rahisi kuhifadhi kuliko kwenye vitabu. Maandishi yaliyo kwenye vitabu huwa ni ngumu zaidi kuhifadi na hivyo ni vigumu wakati mwingine makala hayo huenda yakapotea na ikawa ni vigumu sana kuyapata wakati ujumbe za dharura zinaweza kuwa zinahitajikana.

Na ee malengo yangu ya kazi ni kufikia yale malengo ya kazi. Kwanza ni kujenga taswira mzuri ya kazi kwa wale ambao kwa waajiriwa wengine na wale ambao wanaona ni muhimu kujiunga nasi. Pili ni kuhakikisha kwamba malengo ya wengine ni kumalizana na ufisadi. Kuhakikisha kuwa ni kazi yenye uadilifu na ambao ni watu wanaweza kuaminika na kukubalika. Malengo yengine ni kuhakikisha kuwa viwango vya wafanyikazi na mazingira ya kufanyia kazi yanalingana na haki za kibinadamu na matakwa ya kisheria kuhakikisha kwamba hakuna mtu ambaye haki zake zinakandamizwa katika mazingira ya kazi.

Na kuhusu tathimini za kazi, mimi na hisi ni bora kwa sababu zina tumika kama kipimo ama njia bora ya kutathimini uwezo na tajiriba ya kufanya kazi kwa muda fulani ili kufikia malengo ya fulani ya kazi. Hivyo tathimini hizo kama vile kufika kwa mapema, kujisajili wakati wa kufika kazi na kuondoka hio ni muhimu na pia inasaidia pia katika ule uzoefu wa kufanya kazi katika kipindi kilichotengwa bila hali ya kung'ang'ana ama bila hali ya wasiwasi pia hali ya ingine ya kutathimini kama vile kufanyiwa kuifanyiwa tu usajili upya baada ya muda fulani na hiyo pia husaidia kujua kwamba lazima ufikiche kiwango fulani ili uweze kufikia malengo fulani ndio uweze kupata na fasi ya pili ya kuhudumu kama ama kutoa huduma katika kazi yako. Na tathimini pia nime zipokea kwanjia shwari kwa sababu zinasaidia kujenga umaarufu na uzoefu wa ule utenda kazi na kupanua tajriba. Na kupanua tajriba ambayo ina hitajika kufanya kazi fulani. Tathimini nyingine ni kuhamishwa kutoka idara fulani hadi idara nyingine ili unasaidia kujenga umaarufu na uzoefu. Na pia ile tajiriba ya kufanya kazi na hivyo, baada ya kipindi fulani hua unaweza kufanya kazi. Katika idara tofauti katika kazi.

Naam kuna njia kadhaa za kushirikiana na timu au kundi nyingine. Njia ya kwanza ni kuheshimu na kusikiza maoni yao yawe yanaoana na yangu ama yanakinzana. Pili ni kutoa sababu za kuwaonyesha sababu za kudhihirisha mbona maoni yangu yanakinzana na yao na pia wao kuwapa nafasi ya kuzungumuza na kutoa maoni yao. Tatu ni kuheshimu haki zao za kibinadamu na haki zao katika mazingira ya kazi na kuepukana na namna ama jambo lolote ambalo linafanya ama linaofanya mazingira yao ya kazi kuonekana ngumu ama yana hujumu kwa utenda kazi wao. Katika kushirikiana kwa timu ni kuonyesha kwamba sisi wote tuko sawa, sisi wote ni wa kiwango sawa, sisi sote ni wa kiwango sawa, na tunafaa kufanya kazi kwa ushirikiano. Nne ni kutumia timu kuonyesha kwamba tuna malengo sawa ambayo tunafaa kuyafikia na kuyatimiza ndani ya kipindi cha muda fulani kulingana na maagizo ya muajiri wetu.

Na mimi utumia wifi kwa sababu uwa ni ya gharama ya chini ikilinganishwa na ile garama ya kununua data. Na wifi uweza kudumu kwa muda murefu wakati mwingine. Kuna shuguli zanaso fanyika ndani ya simu ambazo haziwezi kufanyika. Kutumia data kwa mfano wakati unapofanya kazi ya kutafuta mbinu ama mjambo la kufanyia pale kwenye mitandao. Ama kudownload apps mara nyingi huwa inatumia data mingi. Na even nimeona mi utumia wifi. Kwa sababu ndio inaweza kufikika kufikika kwa kiwango cha chini.

Baadhi ya habari nyingi nazisoma kwenye mitandao. Na hasa katika mtandao wa youtube na facebook ambao ndivyo huwa tunazo na baadhi ya habari kupitia kwa runinga na pia kwenye mitandao kama vile ya Facebook unapata habari zimechapishwa pale kama ni magazeti yamechapishwa pale yanaeleza mada fulani, iwe ni ya baraza ya kibiashara, za siasa, sheria, mahakama na uongozi pia.

Naam, hekima ambayo nimejifunza maishani ni ya kuwa na uadilifu, ama kuwa mwadilifu katika kazi yako. Hii inasaidia kuwa katika kiwango cha meneja, mkurugenzi mkuu kuwa unaweza kuaminika, mtu wa kuaminika. Na hivyo husaidia kujenga taswira nzuri ya uadilifu katika katikati ama miongoni mwa wafanyikazi na wahusika ama washika dau wengine ili kuvutia na kujenga taswira kamili ya kazi ambayo unafanya. Pili, uadilifu husaidia kukuza maadili na kuonyesha kuwa wewe ni mtu wa kuaminika ambaye anaweza kuaminika na raslimali za kazi husaidia kutunza raslimali za kazi. Na kwa hivyo husaidia kuepuka visa kama vile ufisadi na ubadhirifu wa mali ya umma kwa madhumuni ama kwa malengo ya kibinafsi. Pia husaidia unapopata maarifa hayo ama hekima hiyo. Husaidia hata kutunza raslimali zako mwenyewe na za wenzako. Pia husaidia kukuza ushikamano na mshikamano mzuri pale kazini. Ili kuepukana na hali ya wasiwasi, hali ya kutoaminiana na pia hali ya kuwa kutoelewana ama ile hali ya sintofahamu ambapo watu hawaelewani miongoni mwa wafanyikazi na waajiri ama na waajiriwa na washika dau wengine.

Ndiyo, napenda kwenda Pwani hasa msimu wa likizo. Mapumziko mafupi ama na marefu pia kupiga mbizi katika bahari ya hindi. Kuogelea kama njia mojawapo ya kustarehe na kupunguza hali hii husaidia kupunguza msongamano wa mawazo. Na pia kupa mwili kiwango fulani cha kiwango flani cha kupumzika kwa akili na mwili pia. Na pia husaidia kutangamana na wengine na kukuza mshikamano wa kitaifa. Hivyo ni muhimu kwenda kutembea pwani na pia maeneo mengine ya burudani. Naam, nikiwa pale huenda nasara napenda sana kutembelea maeneo ya pwani ili kutembea maeneo ya kale kama vile makavazi kuu ya pwani ama ya kule mombasa katika maeneo ya kuvutia kama vile vituo vya kuvutia utalii kama vile vasco da gama pila. Na ambavyo ni wani mguzo kuwa watalii njena.

Ndiyo, napenda hesabu kwa sababu takribani kila kozi ama kila kazi huwa inaidara ya kukagua stakabadhi za kazi nazokagua hesabu za fedha na huja ujuzi wa hesabu ni muhimu hesabu ni muhimu kwa sababu unapojua hesabu ama unapo kuwa na ujuzi wa hesabu. Unaweza kuitimu kama mwalimu wa hisabati na kuifunza. Unaweza pia kuwa kama karani ama pia mkanguzi kwa bajeti ama mkanguzi kwa hesabu za zerekali na kufanya mwenyewe unakuwa muhimu huwa na kuwa muhimu katika biashara. Pia kuwa na ujuzi wa hesabu, husaidia kutathimini kiwango cha mtaji kinachohitajika kuanzisha biashara pia huweza kutumika kutathmini ukuaji ama kiwango cha ukuaji wa biashara. Je biashara inapoendelea vizuri inakuwa unapata mapato ama unapata hasara, hiyo katika kutafuta hesabu kati ya faida na hasara ya biashara katika muda wa kipindi fulani kuweza kusaidia utafanya na ujuzi wa hesabati.

Naam, mimi hupenda kununua vitu kwa maduka makuu. Maduka makuu ama maduka ya kijumla, wholesale retailers. Kwa sababu maduka haya huuza bidhaa kwa bei ya kijumla. Na hivyo, huwa bei yake si ghali. Pia, huenda kununua kwa sababu bidhaa huwa katika duka moja. Hivyo, unaepuka ama huwa huwezi kuzunguka uko kusanya bidhaa hapa na pale. Na pia bidhaa pale zina viji. Kuna vijikaratazi vinavyoonyesha bia mabe za bidhaa. Hivyo huhitaji kushinda kuzungumuza ama kuzungumuza ya bei kati yako na muuzaji. Sababu nyingine ya kununua vitu kwenye bidhaa zote ziko kwenye chumba moja. Na sababu nyingine ni kwamba, katika maduka kuu, bidhaa huu zimepangwa na unaweza kupata risiti kuonyesha kwamba umelipa, kwamba umenunua bidhaa fulani. Pia, wakati unaweza pata kuwa, bidhaa zimeweza kuwa zimeharibika. Una uwezo wa kurudisha, zinakubalika, unarudisha tena na kubadilishiwa. Unapata bidhaa kama zilikuwa bidhaa gushi ama vimearibika. Unapata unaeza kurudisha na kupata bidhaa sawa.

Naam kitabu ninacho kipenda zaidi ni mambazuko ya macheweo. Kitabu hiki ni hadithi fupi na nina kipenda zaidi. Kandani ya kitabu kile mna hadithi ya msiba wa kujitakia. Kitabu kile msibu wa kujitakia kina kutoa ama kinaeleza uhalisia wa hali ya siasa njini. Asa kabla ya uchaguzi wa mwaka wa elfu mbili kumi na saba. Nakumbuka muhusika mkuu wausiku wa kuu pale alikuwa sugu junior, sugu senior na musika wengine kama vile mashaka na kitabu kile nili kipata wakati niliokuwa nikisoma katika shule ya upili. Kilikuwa kitabu mwezi sana kile. Ningependa kusoma kitabu kingine cha muandishi kama huyo. Kwa sababu vitabu vile unajenga taswira kamili ya hali ya demokrasia na uongozi miungoni mwa baadhi ya mataifa barani Afrika.

Kifaa cha kiteknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu simu muhimu kwa sababu nikuwa muhimu kwa mawasiliano na pia inapitisha ujumbe aidha kwa kupiga simu na kuongeaama. Kuandika ujumbe mfupi ama harafa hili kupitisha ujumbe. Na pia kupiga picha na kutuma. Simu pia utumika kama kusikiza muziki ni chompa cha buarudani. Utumika pia kutazama hama kukata habari ata makala na habari za humo njini na za dunia. Ziwe ni habari za biyashara, kilimo, uongozi, siasa na mahakama na sharia. Zote wapatika wala kwenye simu. Simu pia utumika kama chombo cha buarudani haza kwenye matandao la youtube na tiktok.

Mimi ni mfwasi, sugu wa timu ya man u. Na man u naipendo kwa sababu ni timu kubwa, inayocheza vizuri. Inapo shinda na kushindwa pia tunakubali matokeo. Na inasonga mbele.

Ndiyo, napenda maua na kama tunavyojua maua ni hali ya umaridati. Ama unadhifisha na kueka hali uwe ya umaridati zaidi. Iyo, macho ya macho huwa yanavutiwa sana na mahali penye maua. Na maua pia tumika kama kipambo ama mapambo na pamba hali fulani hasa katika msimu wa sharehe. Mauwa ni muimu. Na pia waonakana kama ni mauwa ya miti. Inaonyesha pina tumika kuonyesha E hali fulani ya tabia inji imabadilika. Na hivyo huwa ni chanso cha chakula cha wadudu kama vile nyuki na wengine. Mauwa pia uonyesha kuwa nchinsi ardhi hama dunia inakuwa maridadi wakati ya hasaa msimu wa mfua. Na huwe ni muhimu sana kwa atainayoshe kwamba hali ime ilivyorithika. Na kunyeshe kuwe hali imebadilika. Kunyeshe yetu imebadilika katika kutoka musimu mmoja hadi mwingine ama majira fulani hadi mengine.

Naam mimi hutumia kompyuta zaidi kwa kufanya utafiti wa kisheria kama katika taaluma ya kisheria na kufuatilia habari za ulimwengu. Pia kufanya utafiti wa jinsi kesi zimekuwa zikitatuliwa na mahakama mbalimbali za barani Afrika na ulimwenguni kote kwa kuzingatia sheria. Pia ninazitumia kompyuta kuhifadhi data yangu ambayo nikihifadhi pale ndani inakuwa ni raisi kutumika tena wakati inapohitajika na kwa muda murefu. Kompyuta pia inakuwa haichoshi ni rahisi kutumika kama vile. Si kama maandishi ya kawaida.